Kupumzika ni jambo ambalo mimi huwa nazingatia sana katika maishani mwangu kwa sababu ni baadhi ya mambo ambayo yanasaidia afya ya mwili wangu na pia huwa inanisaidia katika kuona ni yepi nimekuwa nikizingatia sana kudumisha hafi ya mwili wangu. Aswa kinacho nifanya nitulie ni wakati nimemaliza kazi yangu yote, huwa napata muda au natenga muda kidogo wa kupumzika, kuwaza na hata kufikiria kuhusu maisha yangu. Kwa sababu kila ninapomaliza kazi huwa natulia chini nakaa chini naanza kujiuliza maswali kadha wa kadha. Ningefanya yepi ambayo ingekuwa mazuri zaidi kuliko vile nafanya sasa hivi. Halafu wakati napokuwa napumzika hapo ndipo huwa napata wakati mwafaka wa kujua mambo mengi ambayo nimepitia pengine siku nzima halafu naanza kupitia yale mambo ambayo nimepitia huenda kama nilikosea mahali, wakati ya mapumziko yangu huwa napata kurekebisha mambo kadha wakadha ndiposa nisije nikajikuta kwa shida kama hiyo ambayo nilipitia tena. Halafu lingine ambalo huwa linanisaidia wakati wa mapumziko, wakati mwingi huwa naenda mazoezi ambapo kwa mazoezi pia ninapokuwa natembea pengine kukimbia kama kilomita kama tano hivi kila siku jioni na asubuhi hapo ndipo nikikimbia huwa nawaza zaidi ni nini ningetamani kuafikia maishani mwangu ambacho sijafikia na ni nini ninge hacha ndiposa maishangu yasikumbwe na changamoto ambazo pengine huwa zinanikumba maishani muangu kila siku. Halafu kitu ambacho nimejifunza sana kwa kupumzika kwangu ni kila wakati ninapopumzika huwa napata mambo mapya yananijia mawazoni mwangu. Na yale mambo mapya huwa yananisaidia niweze kujitathmini na niweze kujikubali kwa hali ambayo niko ndani mwake. Ndiposa niweze kujiuliza ni nini nitafanya kizuri ambacho kitaniwezesha kubadilisha maisha yangu ya usoni. Na hapo ndipo niligundua maramingi nimekuwa niki jipata najua vitu vingi sana wakati ya mapumzikoni. Ama kama nilikuwa ni kuanza biashara tofauti na chenye nafanya sasa hivi na stukia nimepata wazo mupya na hilo wazo mupya naanza kulishughulikia maramoja ndiposa niweze kuboresha maisha yangu. Pia kushiriki muda wangu katika pengine ku fanya mambo ambayo yatanisaidia mbeleni huwa na tumia ule muda kwa kupumzika katika kujua ni ni nilipi ambalo naeza shiriki ndani lake na ni yepi ambayo haipaswi mimi kujihusisha nayo kabisa katika mapumziko yangu. Hapo ndipo nimepata vitu vingi ambavyo nimeona, nimeeza kutimiliza wakati wa mapumziko. Na naonelea, nikiendelea hivi kila siku itanisaidia katika kuafikia malengo yangu ya maisha. Kwa sababu malengo yangu ya maisha ni kuhakikisha nakaa maisha mazuri, maisha ambayo nimejitoshelesha kwa kifedha, niko na amani, na maisha ambayo naishi maisha mazuri, niko na bomalangu nzuri, na niko na uwezo wa kusomesha pengine watoto wangu ambao ndakuwa nao, na niko na uwezo hata wa kusaidia wale ambao hawajiwezi, na hata majirani ambao wamenizunguka, hayo ndiyo baadhi ya maoni yangu na ndoto zangu ambazo huwa kila siku nazirudia wakati wa mapumziko yangu ndiposa nisije ni kakosa lengo maishani ama kufanya kitu ambacho hakiendani na malengo yangu kamili. Katika maisha yangu kulingana na mipangilio yangu ambayo nimeeka ya kuhakikisha wakati ya mapumziko nahakikisha nabuni kitu kipya ambacho kitanisaidia kuafikia malengo yangu ya usoni. Na hapo ndipo niwekuja kugundua kumbe mtu akikosa mapumziko haezi kuwa na malengo mazuri kwa sababu kila wakati atakuwa anatoka amechoka, pengine ametoka kazini amechoka haezi hata kuwa na muda wa kufikiria kuhusu maisha yake. Lakini mimi kupata yale mapumuziko imenipea muda wa kufikiria maisha yangu kwa ukubwa sana.

Mimi kibinafsi napenda chakula ambacho kimeundwa kwa jina la matoke. Matoke ni chakula moja wapo ya chakula ya kipekee sana ambayo huandaliwa katika tamaduni tofauti tofauti haswa kwa wale wanaoishi katika jamii ya magharibi na hata kule Uganda. Na matoke ni baadhi ya chakula ambacho kinapendezwa na watu wengi sana kwa sababu chakula chenyewe huwa kinapikwa na umahiri fulani kuzingatia desturi na mila zetu. Matoke ni chakula ambacho kiko na nguvu nyingi sana. Na mimi nimekuwa napenda matoke kwa sababu ni kipenzi changu zaidi. Ni chakula ambacho kina kinakupa nguvu, ni chakula ambacho ukila hakina madhara yoyote mwilini, ni chakula ambacho hakina kemikali yoyote, ni chakula cha kiasili ambacho kilianzishwa na mababu zetu na ni moja wapo ya chakula ambayo imetumika kuliwa na vizazi tofauti tofauti mpaka kizazi chetu sasa hivi. Haswa mimi nikiamka asubuhi huwa nahakikisha, naunda njugu, njugu ambaye imetengenezwa kama uji, alafu natengeneza matoke vizuri, na hiyo matoke huwa, nahakikisha nachemsha baada ya, baada ya kuchemsha nabonda bonda, inabondeka inakaa kama ugali, alafu nafunika na matawi ya ndizi, inapata joto, isiachilie ile joto. Ninapokuwa, ninafanya shughuli zingine itakuwa inashikana vizuri nikiandaa iyo kitoweo cha njugu. Baada ya kuandaa kitoweo cha njugu na nyanya mzuri, huwa nahikikisha, hivyo vitu vyote, vimekuwa tayari baada ya mimi kumaliza kazi zangu zote za asubuhi, nimemaliza zoezi, nimemaliza kufanya kila kitu, ndiposa nikae chini, nile. Na matoke yenyewe ukila kwa njugu ni baadhi ya chakula ambacho kinaeza kupea nguvu siku nzima hata hutahitaji kukula chakula kingine kwa sababu ni chakula mbacho kiko na nguvu na pia ukila na njugu utapata nguvu zaidi. Na nilijua ukitumia kama cha kitoweo cha kukula yale matoke. Alafu nilipomaliza na nikaeka yale matoke ambayo nilikuwa nimeshayapika kwa meza nakaa chini baada ya kumaliza kazi yote nikaanza kuyala. Hapo ndipo nilijua jinsi ya kuunda kitoweo cha njugu na kuunda na kupika chakula ambacho kinaitwa matoke. Hio ndizi ni ndizi ya kipekee sana na sanasana huwa inapikwa wakati wa harusi wakati watoto wameenda jandoni na ni chakula yenye iko na desturi zake ambazo huwa zina zingatiwa kwa sababu huwa inaliwa tu na watu wa jamii fulani pekee. Watu wengine huwa wanaipika lakini huwa hawaipiki kama matoke au wanapika tu kama ndizi lakini mimi nilipokaa na nyanya yangu na vile nilienda kwa ujombani ndipo nilijua jinsi ya kuunda yale matoke kwa sababu hayajui kupikwa na watu wengi sana na kuanzia hiyo siku ndipo nilijua ya kuwa mimi ukinitenganisha na chakula ambacho kinaitwa matoke ni kama umeninyima chakula na pia ikiambatanishwa na kitoweo cha njugu. Hivyo ni vitu ambavyo vilinisaidia zaidi katika maishani mwangu, kukuwa kwangu, ata imefanya sijakuwa na magonjwa mbaka ukubwani, sijakuwa na shida yoyote mpaka ukubwani, nimekuwa na afya njema, afya nzuri kwa sababu ya kukula, vyakula vya kiasili ambavyo ni vizuri sana kwa afya.

Kikweli kabisa vile wa Afrika huwa wanasema usingizi mwingi unasaidia mwili kupumzika vizuri. Ni ukweli mimi nakubaliana nayo kwa sababu mimi huwa nazingatia usingizi kama kitu cha muhimu sana maishani mwangu. Kwa sababu bila ule usingizi hakika ndugu yangu, dada yangu, utapoteza vitu vingi sana. Kwa sababu mtu sana sana wanasayanzi huwa wanasema mtu hukua vizuri wakati ana pumzika ama anapata mapumziko ya kutosha. Na haswa tunapo lala usiku kuna mambo mengi sana yanatendeka na hile uzingizi. Kwa sababu napo pumzika usiku kitu cha kwanza zile seli ambazo zime kufa huwa zinatoka na zinapea seli mupya wakati wakujiunda tena. Na hiyo huwa inasaidia sana sana katika mtu kukua vizuri, mtu kukua na ngozi nzuri na mtu kuto kuzeeka haraka. Nilikuwa naongea na babu wangu siku moja, haka niambia, haka niuliza swali, kijana yangu, wewe huwa unatumia muda wa lisali ngapi unapo pumzika usiku. Nikamuambia, unajua nini babu, nilikuwa natumia lisali sita peke ake. Aka sema, kijana yangu unakosea, kwani haya masaa mengine yote huwa unafanya nini. Nikamuambia pengine huwa nimetoka kazi, nimechoka, lazima nijishugulishe, ni hakikisha nimeandaa mambo yoyote kwa wakati, kabla nifanya kitu kingine. Aka niambia, la hasha, hiyo ni makosa makubwa sana unafanya mjukuu wangu. Sasa babu akaniambia, sikiza leo nataka nikupe malekezo jinzi ya kulala na kupata usingizi wa kutosha. Nikamuambia bila shaka, mimi sitakata babu wangu, akaniambia, unajua kitu cha kwanza kabisa, usingizi ni kitu cha muhimu katika maishani mwako, nikasema, babu, hapo umesema ukweli nikienda kazini nisiweze kulala hovyo. Akaniambia kumbe unajua hayo kijana yangu, lakini leo nataka kukuongezea vitu ambavyo ujai jua maishani mwako mwote. Nikamuambia bila shaka niko tayari kujua, akaniambia mjukuu wangu sikia leo nikuambie. Usingizi nibadhi ya vitu maalumu na muhimu ambavyo vitaa zingatiwa kabisa katika ukuwaji wako ama uzeni wako. Unapo lenga kulala sahizi unatumia muda mwingi kufanya shuguli pengine na ambazo hazina maana uzeni mwako utateseka lakini ukilala vizuri sasa hivi kama vile mimi nikiwa kijana mdogo tulikuwa tuna lala mapema kwa sababu kuwepo na shuguli ambazo zilikua zinatufunga tufanye nini ndiposa unaona nimekuwa na umri ambao nikonao sasa hivi nikamuliza kwani unamanisha babu umri unatokeanaje na usingizi aka niambia, hey kijana angu unajua ni mgali mdogo ya wezi elewa maneno saizi. Ni kamwambia na pia nataka kuelewa babu. Siniambia mimi ni ngali mdogo kwa sababu nataka kuelewa. Ndiposa mimi nami niwezi ni kuwe na uwezo wa kufikisha miaka ambazo umefikisha. Akasema kijana angu bila shaka, iyo ni ukweli. Wacha leo nikuambie kijanangu. Kwa sababu, vijana wengi wamekua wakipuzilia ili swala la usingizi wakidhania ni mchezo tu. Lakini nataka uzingatie haya na uyashike vizuri sana. Unapolala unapata kupumzisha mwili wako vizuri sana na hiyo itakusaidia katika siku zako za usoni nikasema babu ni ukweli umeshaniambia na nilipoanza kufuata masharti ya babu yangu kuhakikisha napumzika kwa muda ufaao kwa lisaa linane. Hapo ndipo nilianza kuona mabadiliko maishani mwangu kwa sababu magonjwa yakapotea. Pia nikanza kuwa kijana maramoja, sizeeki aharaka vili nilikuwa naenda na mutiriko wa kuzeeka wa haraka sana. Nikona ngozi ikanza kumetameta. Nikona mabadiliko mengi sana. Hata sina uchovu niendapo kazini na kuwa mchangamfu nafanya kazi yangu kwa masaa na na maliza kazi yangu haraka. Hapo ndipo nilijua kuwa kumbe wazee wa zamani wakikuambia kitu tilia mkaso kwa sababu hao wameona mengi kutuliko na au wako na ujuzi wa maisha kuliko vile sisi tunaona na wako na mtozamo tafauti sana wa maisha kuliko vile sisi tunaona hapa au wanaona mbali zaidi.

Kikweli kabisa, mimi uanagawanya taka zangu kulingana na, vile nimezipanga nyumbani. Na ni jambo muhimu sana, kutokuchanaganya taka, kwa sababu taka inatakana iwekwe, kulingana, na vile, iko na uhatari wake. Kama vivyo, kama mimi, kwa mfano. Huwa nahakikisha kuna taka ambazo ni za chupa ama plasiki. Hua naziweka mahali tofauti, kunataka ambazo ni, mabaki ya jikoni, kama viakula huwa naviweka mahali tofauti kwa sababu hiyo neza kumuwaga kwa shamba, na ikawa mbolea. Alafu, pia, kunataka pengine ya, vitu kama nywele, vitu vikalikali kama sindano, hapo pia hua naeka tofauti kwa, begi yake. Na, kugawanisha taka imenisaidia sana, katika kupata pengine kama, ni vyakula vyenye vimebaki, hivyo najua, vitakuwa ni taka ambayo neeza kupea ata mbwa, ama ngombe ama kondoo wangu. Naimenisaidia kwa kiwango kikubwa kwa sababu, tangia nijifunze kugawanyisha taka, kwa sababu, plasiki huwa nazieka mahali pake peke yake. Niliugundua kuna mzee mmoja ambaye, ni masikini ambaye alikuwa anatembea kwa vyumba vya watu akiuliza kama kuna plasiki yeyote? Na ule mzee alikuwa anafaidhika sana na zile plasiki ambazo zilikuwa zinamsaidia kukimu maisha yake ya kila siku. Hapo ndipo nilijua, kumbe unezadania taka ni taka kumbe si taka kumbe ni kitu ambacho kinasaidia mtu mwingine pia kupara mapato ya kila siku. Na kukugawanyisha zile taka nilipata kujifunza vitu vingi sana, kwa sababu, hapo nyuma, ulikua unatembea hivi unastukia unapata hajali ama, umedungwa na sindano umedungwa na kitu ambacho kiko na ukali. Nashangaa hiki kimetokea wapi? Kumbe ilikuwa ni uzembe na kutoku jali, mazingira na ata afya yetu. Apo ndipo nilijua kugawanyisha taka kama vitu vikali, vikali na viweka pamoja. Ili nisaidia sana, sijaipata ajali ya kudungwa na sindano ama, chupa ambayo imepasuka, mahali popote. Kwa sababu zile taka ambazo zilikuwa na ukali, nilikuwa na zitupa kwa choo. Ama, nilikua nazipeleka mahali ambapo, wanatupa pipa za mahosipitali za masindano, ambazo huwa zinatupwa kwa shimo, ambalo wametengea tu kutupa maji taka ya mashindano. Pia, kuna kitu ambacho nilijifunza na kili nisaidia sana kwa sababu, nilidani taka, ni taka tu kumbe taka si taka. Ile ya plasiki ilisaidia ule mzee paka akajikimu kimaisha na lipia watoto shuleni kwa sababu alikuwa anakuja kuchukua zile, taka za plasiki. Aka niambia kuna kambuni ambayo inaitaji sana huwa wanaenda, wanazitumia tena kuunda, plastiki zingine. Alafu niligundua, tangia nianze kusanya taka za kama vyakula, uchafu ambao umebaki, mabaki ya mboga, ilinisaidia sana, katika kuunda ile mbolea ya shamba, niligundua, mara kwa mara, ninapomwaga shambani, alafu nipande apo mimea, zinakua vizuri sana. Hapo ndipo niligundua kumbe, taka ambayo inaoza, si taka, nimbolea ambayo inasaidia kuleta madini mengi sana shambani. Na, niligundua shambalangu limekua na mbolea mingi sana, kwa kutokutupa taka ovyo ovyo. Na taka zangu aina mbili zimekuwa za, umuhimu sana na za manufaa, kwa sababu zile taka zimesaidia kitu ya kwanza, zimesaidia ule mzee, ambaye akukua na mahali pakutoa pesa, ama kujikimu kimaisha. Sasa anakuja anachukua zile taka za plastiki, anapeleka kwa kambuni. Angalau anapara mapato kidogo ya kujikimu na piya arafu saidia watoto wake, waende shuleni na walipe karo na wasifukuzwe shuleni tena. Alafu, la pili kabisa ile taka ya uchafu kama wamboga, mabaki ya chakula. Hayo yote yalikuwa yanasaidia katika, kufanya shamba langu likuwe na rotuba nzuri sana. Ambapo nimegundua shambalangu likuwa na mbolea kiasili ambayo inatokana na uchafu wataka ya chakula na uchafu wataka pengine ya mboga na vitu ambayo vinaoza. Kupitia hapo, nimejua ujuzi mwingi sana, ambapo naezaeleza hata wanajamii jinzi ya, kujikinga na taka, tofo tafauti uchi na nivipi watakuwa wanagawa.

Mtaa wangu ni mtaa mmoja wakipekee sana na ni mtaa ambao umekuwa ukitoa watu mashuhuri, watu walio soma, watu walio na talanta tofauti tofauti na imewasaidia katika kujikimu kimaisha. Sasa leo naenda kawahadithia jinzi mta wangu umekuwa ni mta wakipekee na ni mta ambao umeigwa kama mfano na watu wengi sana. Na leo nataka nikwambie kwa hakika mimi kutoka katika ule mtaa. Mimi nimekua nanufaika sana kwa kutokana na talanta tofauti tofauti ambazo naona zinaletwa na watu ambao wanatoka kwa ule mtaa. Kwa sababu niliona kuna kikundi cha wanasoka ambao walikuwa wamebembea katika mpira wa miguu. Wakaenda kule ughaibuni, wakaenda kule ujerumani na marekani. Wakarudisha sifa nzuri ambapo walikuja wakaunda mabarabara za mtaa. Na ata kukuza talanta ya vijana ambao hawana kazi katika mtaa wetu na wako na ubunifu na ujuzi wakucheza mpira wa miguu. Alafu lingine mbalo napendea mtaa wangu, wale watu ambao wameenda, mahali tofauti tofauti kama ughaibuni, marekani, wamekuwa wakirudi na sifa tiletele kwa sababu wakirudi hivi utastukia wamajenga mahosipitali kijijini kwa kila, kona, na pia kando na mahospitali wanajenga mashule, wanapanua barabara, wanaelimisha watoto ambao hajiwezi bure, na kando na kuelimisha watoto ambao hawajiwezi bure pia kuhakikisha wanaishi maisha mazuri kama wanadamu wengine. Alafu wanawasaidia pia kupata na kufanyia kazi vipaji vyao ambavyo wangependa kufanya. Kwa sababu nimekuwa na wana maramingi kama kulikuwa na moja alikuwa anaitwa Barasa John ombaki alikuwa akitoka kucheza mpira wake. Kama kawaida yake akikuja, aunde timu ya mpira wa mguu katika mtaa wetu. Na aite vijana, wote ambao wakona kipaji, awaunganishe pamoja aanze kuwafanyia zoezi, awaelekeza, aonyeshe jinsi ya kuwa mchezaji mzuri. Na hawa vijana kwa hakika, wamesaidika pakubwa sana kwa sababu utapata wengi. Walipata ule msahada, mkubwa sana ambapo walichukuliwa na wale mabalozi na wakachukuliwa na ata wale wafadhili ambao wamawapeleka pembeni zote nini duniani kuenda kunjifunza na kufanyia kazi vipaje vyao. Pia kitu ampachu nilipendea mtaa huu pia ni kuhusu watu mashuhuri kama vile wanasiasa wakubwa wukubwa wanaotoka kwa ule mta, maprofesa wanatoka kwa ule mta, watu wenye elimu ya ngazi ya juu wanatoka kwa ule mtaa ambapo wakikuja wakikutana kama kamati wanakaa chini. Na wanasema hii jamii yetu sisi wote tunatakana kuijenga na kuhimarisha. Na kuhakikisha hii jamii ya mtaa wetu wote kila mtu anafaidika. Sasa wakikaachini wanafikia malengo ambapo wanajadiliana ni jinsi gani tutainua wale ambao wako chini pia wafike viwango vyetu, na hatakama hawatafikia viwango vyetu angalau wakue wanakimu maisha yao ya kila siku hatuwezi kuwa sisi tunendesha magari makubwa makubwa. Tunaishi maisha safi. Tunaishi kwa majengo makubwa makubwa. Manyumba makubwa makubwa na wenzetu hawana mahali hata pakutoa chakula cha mchana ama kiamsha kinywa chenyewe hawana. Wakakaa chini walikuwa wanahakikisha wanasaidia kila mtu kuona yakuwa, anafaidika kulingana na uwezo ambao wangeweza kumusaidia nao. Na kwa hayo yote hiyo ilifanya mtaa wetu ukawa ni mtaa ambao unatamanika na watu wengi. Na hata watu wakatoka pembeni kote kote, kutoka mbali kukuja kujionea na kujifunza mageni kuhusu mtaa wetu. Kwa sababu walikua wanajuliza kwani ni watu watafanya nini ama watu wanaweza fanya nini ndiposa wafikie kipeo ama wafikie mahali ambapo mmefikia kwa sababu sisi tumejaribu kwa mitaa zetu lakini tumeshindwa lakini nyingi naona mambo yenu yanenda shwari mnaishi maisha ambayo yaliomema na mambo yenu yanenda vizuri mnasaidia walio wanyonge na walio ambao hawajiwezi, walio hoehae, wanainuka na wanafikia viwango hata kujitegemea. Nasi pia tunataka kujifunza kutoka kwenu na wanapata.

Kwa kweli kufua nguo ni kitu cha muhimu sana maishani mwangu na ni usafi ambao huwa inazingatia kila siku kwa sababu mtu akikosa kuwa msafi ni hatari sana kwa maisha yako kwa sababu uchafu ni ugonjwa na ukikuwa mchafu ata kufikiria ni ngumu. Sasa mara mingi mimi huwa na mikakati ambayo huwa naieka kwa ajili ya kufua nguo zangu kwa wiki. Mimi huwa nafua kwa wiki mara mbili tu. Huwa nafua siku ya jumamosi na siku ya jumapili. Na mimi huwa nagawanyisha hiyo kazi hivi. Siku ya jumamosi baada ya kufanya shughuli zangu zote, pengine baada ya kupumzika, nimetoka huko na marafiki zangu, tumeenda pengine kutembelea mbuga ya wanyama tumetoka huko, tumemaliza hiyo jioni ndakuja nioshe manguo kiasi ambacho ndaeza ile jioni baada ya mziki ya siku mzima masaa ya jioni huwa nahakikisha natenga kuosha ile nguo nusu yake alafu kesho baada ya kanisa jumapili napoenda kanisani huona naenda kanisa kuabudu baada ya kuabudu. Nikimalizia ndarudi alafu nioshe nguo ambayo imebakia. Na hiyo kitu imekua ikinisaidia sana katika kuweka ratiba yangu kuosha nguo ambapo mara mingi nimekua kwa mfano kama sina uwezo kuosha nguo jumamosi. Nimekua nikiosha jumapi lakini nimeigawanyisha kwa siku mbili. Na kuosha nguo huko kumenisaidia katika kuafikia mambo mengi sana kwa mfano kama vile kuhakikisha usafi wangu unadumisha kwa wakati na kudumisha ule usafi huo unanisaidia mara mingi sana kuhakikisha kwa mambo ambayo unafanya ni ya hakika zaidi. Kwa mfano jumapili ilioisha, iliosha nguo zote mara moja. Kwa sababu sikuosha jumamosi, nilikuwa nimeenda kutembea na marafiki zangu. Nikajikumbusha kitu moja, mbona nafanya kazi mingi ambayo ningefanya kwa siku ya pili. Kwa sababu ile siku ambayo nilitoka kupumzika na kwa mapumziko tukataniana sana, tukakua na mchezo mwingi. Sasa nilipo rudi nikawa, ai hata sina wakati wa kuosha, sina hamu ya kuosha kwa sababu nilikuwa ni kama nikona furaha mingi. Nikasema nimeairisha mambo yote alafu nguo zote ndaosha siku inayofata. Sasa hiyo siku inayofata vile lifika nikasema apana. Ni lazima nioshe nguo kwa sababu nisipoosha hii jumapili, hii jumatatu mbaka ijumaa niko na kazi mingi abayo haitaniruhusu kuosha hizi nguo. Hapo ndipo nilijua jinzi ya kujipanga na kuhakikisha kadiri za nguo ambazo nimepangilia lazima zioshwe jumamosi hiyo ni lazima ndiposa niweze kueka mambo yangu kwa oroda. Alafu zenye zinasalia chache namalizia jumapili na hiyo imekua ikinisaidia kwa sababu usafi ni kitu cha muhimu sana cha mwili na ukiwa na nguo safi inamaanisha huwezi vaa nguo safi kama hujaoga na huwezi vaa nguo safi na hukosi kuvaa viatu vizafi hiyo uwa inanisaidia kwa mfano kwa mwili yangu nihakikishe nimevaa vizuri, nimevaa viatu vizuri nimevaa wakati mwengine koti nzuri na hata wakati mwengine naekelea mbaka tai ambapo naonekana kijana mtanashati mzuri kabisa ninapoenda kazi hata wakubwa wangu wakiniona wanasema muige mfano wa ule kijana kwa sababu anafanya mambo mazuri sana. Na hiyo imenisaidia katika mambo mengi kufanikisha shughuli zangu za kila siku na ata imenisaidia kabisa kudumisha afya yangu kwa sababu tangia nianze usafi sijawai ona ati nimegonjeka raisi. Kama ni kugonjeka pengine ni bahati mbaya nilikutana na pengine mbu akaniuma pengine ndiye akaniambukizia magonjwa lakini mimi kugonjeka tu hivi inakuanga ngumu kwa sababu ya usafi ambayo nadumisha kwa kuosha manguo kwa wakati na kuhakikisha kudumisha usafi kwa wakati ata hivyo nimekua nikifanya hii ratiba ya kuosha mungu kila wiki ambayo imenisaidia pia kujipanga kimaisha ambapo sitakuwa na kazi ngumu sana nikitaka kuoga najua kuna mungu usafi ya kuvibu.

Kwa hakika, mimi napenda kucheza mchezo wa mpira wa mguu. Ni mchezo ambao nimekuwa nikiutamani sana kwa miaka zote tangu nikuwe mtoto mdogo. Nikiwa mtoto mdogo, baba yangu alikuwa ananiambia kijana mzuri ni yule ambaye anaanza kujua talanta yake na kukuza ile talanta akiwa mtoto mdogo. Na vile nilikuwa mtoto mdogo siku moja, nilenda uwanjani nikaona wakubwa wangu wanacheza mpira. Na walikuwa wanaucheza mpira kwa uzoevu na uzuri sana wakiupirigisha na ujuzi wa aina yake. Nami pia nikasema hapana. Nami nikikuwa mtu mkubwa ntajifunza kucheza mpira wa mguu. Lakini wakasema hapana mpira wa mguu hauna utu kubwa. Unaanza tu kama vile wewe vile huko mtoto hivyo, unaanza zoezi, unaanza kukimbia nao, wanakufunza jinsi ya kupiga boli, wanakugawia boli, unagaragasa, unaipiga, unaipiga piganga. Alafu ukipiganga, ndiposa ujue jinsi ya kucheza ule mpira. Hapo ndipo nilijua, kumbe mtu yeyote anaweza kujifunza kucheza mpira ilikuwa ni kitu ambacho, nilikipenda sana tangia ututoni. Siku moja, mwalimu ambaye alikuwa anasimamia michezo shuleni, akaita watoto wote akasema unajua serikali imeamrisha, watoto wadogo, watakuwa wanajifunza, vipaji vyao, wakiwa wadogo, ndiposa, wakiwa wakubwa, wakuwe, wazoevu na wanajua ni nini chenye wanataka maishani. Sasa, yule mwalimu aligonga kengele kama kawaida, tukadhania, niku, hida watoto wote kwenye gwaride kama ilivyo kawaida yake, mchezo unapokaribia. Kumbe la hasha ilikuwa ni gwaride tofauti ambayo ilikuwa inaita watu kwa ile gwaride wakuje wajikusanye wapewe taarifa kulingana na mambo yanayojiri na vile mambo yameletwa kutoka kwa serekali kuu. Hapo ndipo wiki ijayo tunaenda kushiriki katika mashindano. Sasa tulianza zoezi ya dharura ambayo ilikuwa ni zoezi ya haraka sana. Hapo ndipo nilianza kugaragasa mpira uwanjani vile walituchukua watoto wadogo ambao wanacheza mpira wa mguu. Hapo ndipo nilijua. Sasa hivi lazima niimarike na nioneshe talanta yangu. Nijulikane kwa sababu nisipoonyesha talanta yangu hawatanijua. Hapo ndipo nilianza kucheza mchezo wa mguu. Kupiga mpira. Na mwalimu alikuwa ananichunguza sana, nilipokuwa, nikishika mpira, nikichenga, nikipeana, nikigawia wenzangu. Akasema sasa kuanzia leo nataka nikufanye wewe ukuwe nahodha. Ukuwe nahodha na wewe ndio utakuwa una, elekeza timu nyingine yote. Ei nilishukuru na nilifurahi sana. Kwa sababu kupitia hapo nilijua lazima nipige zoezi ngumu sana kwa sababu hao wengine watakuwa wananifuata na mimi ndio ntakuwa mfano wa kuigwa. Sasa ilikuwa nafanya bidii kila siku kuhakikisha mchezo ambao nacheza unaendana na ile masharti ambayo mwalimu wangu wa mchezo alikuwa ametupa. Sasa nilikuwa napigia bidii kwa bidii. Sasa nilikuwa napiga zoezi kila siku. Wenzangu wananifata. Tunapiga zoezi pamoja nao. Chochote ambacho nilikuwa nafanya? Nao wanafanya. Mchezo wa kadanda na mpira wa mguu ukawa rahisi sana kwangu na hata kwa wenzangu ambao tulikuwa nao kwa timu mmoja. Na mwalimu alipotuita jioni moja akasema sasa nataka nianze kuwaelekeza vizuri vile mnaenda kujipanga na kupiga zile timu zingine ambazo tutakutana nazo. Mwalimu kugundua kumbe sisi tumeimarika kuliko vile aliku.

Ni kweli kabisa mimi huwa napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hiyo ndio imekuwa tamaa ya moyo wangu kila mara. Ninapo kwenda, kwa mfano juzi nilikwenda kule Uganda ambapo nilijikuta kwa mazingira tafauti na ya inchi yangu ambaye natoka Kenya Ambapo kule chakula kinapikwa tafauti na ata maandalizi ya vyakula ni tafauti ukilinganisha na inchi yetu ya Kenya. Nilitamani sana kujuwa ni nini chenye hao wanafanya tafauti na sisi tunafanya huku tukipika chakula. Lakini sasa nilienda nikakutana na chakula kipya ambacho hao wanapika ambaye inaitwa matoke na njugu. Hayo matoke ni chakula cha kipekee sana na cha kitamaduni ambacho kinalika na wazee kwa watoto wakule Uganda. Ambapo mwanzo kabisa kukitayarisha kile chakula kina chukuwa umakini fulani kwa sababu ungepata kina mama ambao ni wazee wana wafunza, wasichana, wachanga, jinzi ya kukipika kile chakula cha matoke. Nami pia nilikuwa nakaa pembeni, pembeni kwa sababu mimi ni mugeni. Nanataka nijue jinzi ya kukipika kile chakula ndiyo nikirudi inchini kwetu Kenya. Nikuwe na ushuhuda na nikuwe na ujuzi ambao watu wengine pia watashabikia na watasherekea kujuwa jinzi ya kupika chakula cha kigeni. Nilikuwa na kaa makini sana. Kila hatua kwa hatua, kila hatua ambayo wanafanya wakitaka kupika, kile chakula nilikuwa nafatiliya kwa makini sana kwa sababu si kutaka hata hatua moji iniponyoke. Kwa sababu kini niponyoka itakuwa ni vigumu kwangu kuenda kuelezea wenzangu kule nyumbani. Sasa nilikuwa nafata hatua kwa hatua vile wanachonga zile ndizi, vile wanaanza kuchonga. Ni mefatilia tu vile wanachonga wa malize, alafu wanaiyekelea kwa sifuria waioshe baada ya kuiyosha, wa ashe moto, waekelee kwa sifuria, alafu wamwage maji kidogo na wafunike na matawi ya ndizi yenyewe. Sasa nilikuwa nafatilia hatua kwa hatuwa vile wanakipika kile chakula kwa sababu siku taka hata hatua moji iniponyoke nikijuwa niko na mtihani na kibarua kigumu sana kwakikisha wenzangu pia kule nyumbani wanajua ni nini kinaendelea ni hatua zipi ambazo zina takana zitumike wakati wa kukiandaa kile chakula. Sasa nilikuwa na kaa makini kama paka mwenye ameongojea uwindo ndiposa niweze kuimarisha jinsi ya mapishi hayo matoke sasa nilipo kuwa nikikaa chini nikaona wakaleta njugu pia wakasema kijana yetu tunaenda kukufunza pia jinsi ya kupika njugu nikasema sasa hii njugu kwanza mulishaga kivipi ndiye ikuwe kama unga ndiyo muweze kuikoroga kama uji wakaniambia tulia kijana yetu wakakuja na mashine hapo wanaekelea kwa mashine wanagonga gonga hivi inatoka unga sasa baada ya kutoka unga wanaiyeka kuna yenye wanashaga inakuwa ni kama ile njuga ya kupaka kwa mkate inakuwa sishagi lakini sasa hii inakuwa ni njugu ama ina kaa kama uji ya kupika sasa baada ya kushaga wanaeka hapo kando alafu wanandaa nyanya wanandaa kitunguu wanakaanga kitunguu, wanaongeza nyanya ndani wanakaanga, wanamwaga maji ndani baada ya kumwaga kwa hiyo maji, wanakoroga alafu, wanaongeza ile unga, wa njugu ndani hiyo ni kitoweo ambacho wanaunda chaku kula yale matoke ni chakula ambacho kilikuwa kina nipendeza sana kwanza kabla ile chakule iwekwe kwa meza mate ya likuwa yana nidondoka ni kiongojea kile chakula kiwekwe kwa meza. Sasa nikawona wanaleta matoke kama chakula cha kwanza anaeka kwa meza alafu wanafunika matawi ya ndizi. Nikauliza na mbona mnafunika matawi ya ndizi sasa wakasema hapana hivyo ndivyo inatakikana ikuwe kwa sababu hayo matawi ya ndizi yanafanya kazi kama kile, kile sahani ya kutia joto. Sasa yale matawi ya ndizi ni ya kutia joto. Ndiposa yale ndizi ya siweze kupunguza joto alafu wakaleta njugu kwa meza, wameeka ile ndizi yote kwa sinia. Sasa bila wameeka kwa sinia, wakaleta hiyo njugu tena wakaimwaga kwa sahani ndogo ndogo, hiyo ni kitoweo ya kukula yale matoke. Alafu wakasema ni masaa ya kuyala yale matoke sasa nakwambia nilishikilia, nilikuwa namege kama ugali kwa sababu ilikuwa na bonda bonda ni kinywa na.

Kwa hakika ni kweli kabisa mimi huwa ni kipenzi cha simu yangu ambapo huwa inanisaidia kwa mawasiliano, huwa inanisaidia kujulia wenzangu hali, huwa inisaidia kufanya kazi yangu ya kila siku kwa sababu kuna programu mingi ambayo iko kwa ile simu ambayo huwa inanisaidia katika kuafikia malengo yangu ya kila siku. Na mimi na simu ni kimoja. Na mimi huwa natumia hiyo simu siezi sema mara ngapi lakini kila wakati simu iko mkononi mwangu napokea simu napiga simu kwa sababu ya kazi ambayo nafanya. Na kwa mara mingi nimekuwa nikitumia simu kwa biashara tofauti tofauti kwa sababu nimeunda kwa mtandao niko na na wavuti ambao unaeza kuweka vitu katika mtandao wa kijamii naweka bidhaa ambao huwa nauza na pale niko na marafiki wengi ambao wanapata pale habari na wao pia wanapeana zile habari kwa marafiki wengine. Hiyo simu huwa inanisaidia pakubwa katika kuuza bidhaa vyangu na kwa zile programu ambazo huwa nazitumia pia huwa zinanisaidia katika kujuana na watu wengi na kujuana na pengine mahali ambapo naeza toa vitu kwa bei rahisi na huwa inatuunganisha tu kwa kupitia njia ya simu. Pia simu hiyo pia huwa inanisaidia pakubwa sana katika kuunda marafiki kwa sababu kupitia simu naeza jua rafiki yangu mmoja na huyo rafiki yangu mmoja aniite mahali ambayo anafanyia kazi nikienda kule anani tambulisha kwa marafiki zake na tunakuwa marafiki wao marafiki na tukikuwa na jambo lolote pengine ya kibiashara, pengine ya ukulima, pengine tunataka kuanzisha muradi fulani, tukikuja pamoja tunakuwa marafiki wakubwa wenye wako na mizizi kokote nchini na hata nje ya nchi. Halafu kitu ambacho huwa kinanishangaza sana nikitumia hiyo simu huwa inanisaidia kwanza kukumbuka vitu vingi kwa sababu hiyo simu kuna mahali ambapo nime tenga tu ya kuandika vitu vyote naviorodesha pale ndani ndiposa nisiweze kusahau ratiba yangu hata kidogo. Kwani ina maana ratiba yangu inatembelea kwa simu. Sasa kama nimesahau kufanya kitu chochote ningeeka tu hapo ningebonyeza tu mahali ambapo nimeanika ratiba yangu halafu naanza kufuatilia ni yepi ambayo nimetimiza. Ni yepi ambayo sijatimiza. Na ni mambo gani ambayo yananipasa kutimiza. Katika maisha yangu, kwa mara mingi sana, ningeeza kuelezea hivi. Simu imenisaidia sana kuimarika na kuunda marafiki na hata kukuwa mtu ambaye na julikano na watu wengi. Wengine hata siwajui lakini tunajuana nao kwa njia ya kibiashara na kwa njia ya kujuana na kuongea moja kwa moja. Tukipitia simu ama tukitumania ujumbe mfupi kwa mitandao halafu pia simu si ni kitu ambacho tu kinapotosha pengine watoto wadoga ambao hawajui kutumia bali ni kitu ambacho kinaunganisha watu ulimwenguni mzima. Kwa sababu nikitaka kuagiza kitu kutoka pengine ughaibuni, naenda tu kwa mtandao na tafuta mahali ambapo naagiza hicho kitu, halafu nabonyeza hapo inaniletea ni nini, inatakikana na nini, halafu naandika ujumbe mfupi, nataka hiki na hiki, halafu nabadilishia pesa kwa mitandao ambayo imekubalika ya kima taifa ambayo naeza tumia kutuma pesa, halafu wananiekea mzigo, vizuri, kwa meli, ama kwa ndege. Inakuja na nakuja naichukulia kenya nam muda mwingi simu imenisaidia sana katika kutunza muda wangu kwa sababu hata siku hizi sitembei na saa ya mkononi kwa sababu ya simu nikitaka kuangalia masaa na tumia tu moja kwa moja simu naangalia ni saa ngapi lakini kitambo ilikuwa ni lazima nitembee na saa kwa sababu singeweza kujua ni madakika ngapi yamesalia lisali kuisha ama ni saa ngapi hiyo imenisaidia pakubwa katika kujipima na kuweka muda wangu. Ndiposa nisije nikakosea kwa kupitisha muda ama kufanya vitu kinyume na matarajio. Na hiyo imenisaidia sana kwa sababu simu ni kitu ambacho ni kizuri kwa watu ambao wanajua kuitumia.

Maramingi mimi hupenda kuongea na kuongea ni moja wapo ya kitu ambacho ni mebarikiwa nacho kwa sababu mimi huwa ni mtu ambaye naeza ongelesha watu na kuwashauri kuwapatia mambo tofauti tofauti pengine ambayo wanapitia maishani. Kwa sababu mimi huwa natoa ushauri na saa ambapo nikikuta pengine mtu ambae amesongwa na mawazo na ajui ni vipi ata tuliza yale mawazo ama amefikia kikomo cha maisha yake ajui haende wapi ama afanye nini. Sasa mimi huwa napata ule muda mwafaka ambaye ningemwita yule mtu tuketi naye chini ni mwambie ndugu yangu sikiliza. Haya maisha siwewe ndiye umeanzilisha na wacha nikuambie kitu kimoja. Vile unajiona tu wewe jinzi ulivyo. Kuna mtu ambaye pengine ako na shida mara dufu na zaidi kukuliko jinzi vile wewe umefikiria. Wewe unaeza lia hauna karo pengine ya kujiunga chuo kikuu. Lakini yeye analia ata kufikisha hile alama kujiunga chuo kikuu kwao wako na fedha wako na kila kitu lakini maisha yamemushinda. Sasa wewe ndugu yangu tulia ukae hapo chini huwa napeana ushauri nasaha ambapo nimepelekea kupeana ushauri nasaha kwa watu wengi ambao walikua wamekata tamaa kwa maisha yao walikua wanaelekea ata kujitoa uhai lakini kwa kupitia maongezi, tuka kubaliana, jinzi ya kutatua yale maneno, hatua kwa hatua, sisi kazi ya siku moja ama kazi ya siku mbili, ni kazi ambayo itachukua muda, mpaka uwelewe mtu umwongleshe, mpaka mtu amue kukubali yale ambayo umemwongesha, na ahache yale pengine ambayo yalikuwa yana muskuma na kumsonga, afanye vitu ambayo havistahili. Wakati mwingi nimekua ni kiketi chini nikipeana ushauri nasaha na ule ushauri kujiingiza kwenye mahusiano na vile alijiingiza kwa mahusiano hakujua hatari ambazo huwa zinakumbana na mahusiano wakati inafika mahali msichana pengine anaenda anakutana na mtu mwingine anampa fedha mingi ama anampa malezi bora kuliko yale aliye kuwa anapokea kutokana na kwa jamaa ambaye alikuwa anamchumbia mara ya kwanza. Na wasichana mara kwa mara ni watu ambayo ungeuka kwa dakika. Hao huwa hawaangali ni nini utampa lakini hao huwa wanaangalia mtu ambaye anawajali zaidi. Sasa nikakutana na uyu kijana alikuwa anasema mimi, nilikuwa nimependa msichana na moyo wangu wote. Nikajua tu huyu, ni wamaisha, tutafunga pingu na yeye, tutaishi kama muke na buwana. Nikamuambia hapana, kama ujemchukua kama bibi yako ama mjekubaliana kwa nadhiri. Huyo si muke wako ata kidogo, ata mkitembea naye, muti yeyote anaezatokea kokote na akamchukua. Na ndugi yangu wacha ni kuambie kitu kimoja. Mara kwa mara jua ya kuwa hawa watu ambao wameumbwa kama viumbile na ni viumbe vyakike wako ni watu wa maajabu sana ambao hauwezi elezea ukuu wao. Kwa sababu ni mtu ambaye ukimpea hamani ya mawazo na akukubaliye. Hata ni nini kifanyike. Hata ukuwe ni maskini kivipi haezi kukuacha. Lakini akifikia mahali ambaye amekata tamaa na aoni uzuri wako. Apate mutu ata anakaa namna gani. Hata pengine mdomo umeangilia huku huku bora amemupa chenye anataka. Bila shaka ule muschana atapata huyo mutu. Kwa sababu hivyo ndivyo wameumbwa na uwezi badilisha chochote kuhusiana nao. Niliongea na uyo kijana na nikamwambia kuna wasichana wengi wazuri sana. Ukiona umekataliwa na uyo musichana, wewe jaribu kupona kwa sababu najua ni uchungu, hauwezi kubalia raisi lakini hatua kwa hatua ukiongeleshwa, utaanza kuona kumbe kuna umuimu wa maisha zaidi. Na inapaswa nijiendeleze na nijijenge kuliko vile ningetaka kujitoa uhai kwa sababu ya mtu ambaye angeoleka kuingine na afraie lakini wewe ukizikwa mambo yako ya meisha hivyo na hakuna mtu mwenya anakuja tena kukulilia ama kuomboleza kila mwaka kwa sababu ukishazikwa mambo yako imeisha hivyo kijana ari nishukuru sana na akasema mumenisaidia pakubwa sana. Na mimi nilikuwa nimekata tamaa kwa maisha yangu si kujua mwelekeo ni gani.

Kwa kweli jamii ni kitu muhimu sana katika nchi zetu za kiafrika. Na jamii ni mojawapo ya kitu ambacho huwa kinaunganisha watu wote ambao wanaishi kwa pamoja kama pengine wako na uhusiano mmoja ama mwingine na jamii huwa inasaidia watu katika kujadiliana mambo tofauti tofauti pengine wako na maswala ibuka, watakaa chini, waelezane ni mambo gani yananikumba ama yanakumba mwenzangu katika jamii ama kiujumula jamii tulikuwa tumepanga vipi katika kujinufaisha na kujiimarisha pengine kifedha na hata kimaendeleo. Kama sisi huwa tunakutana kama jamii na mimi huwa ni mtu ambaye natia ushauri nasaha. Na kando na ushauri nasaha huwa na kuwa nguzo muhimu sana katika jamii yetu. Kwa sababu nimetembea sana kule nje, nimefanya biashara, nimekutana na watu tofauti, tofauti, katika ngazi tofauti, tofauti na nimekaa na jamii tofauti, tofauti. Sasa kila mara huwa nikirudi nyumbani na nikutane na jamii yangu kiujumula kwa ukubwa huwa tunaketi chini tunashauriana. Jinsi tutaweza kuanzisha kitu ambacho kitatusaidia kama jamii sisi zote kiujumula. Kwa sababu mara mingi utapata pengine mmoja wetu ako kwa shida ama ako kwa janga na hawezi kujinasua. Na kwa hilo janga ni lazima tukae chini kama jamii tuanze kushirikiana ni kivipi tutamtoa huyu mwenzetu kwa hilo jangwa na wale walio hoi tutawafanya kivipi ndipo waweze kufikia mahali ambapo tutakuwa na usawa angalau ata kama kutakuwa na matajiri miongoni mwetu lakini kutakuwa na usawa tuhakikishe kila mtoto wetu kwa jamii anaenda shuleni, anapata masomo mazuri, anapata lishe bora na anapata matibabu wakati amegonjeka. Na kando na hayo yote ni mambo yepi ambayo tutajadili ya kutusaidia kibiashara. Kama tulikuwa tumekaa chini, tukapangilia jinsi tunaenda kuanzisha orofa moja kubwa. Haswa kwa wale ambao wako na mapato mazuri kwa jamii na biashara yao imeenda vizuri, washikane pamoja, wakae chini wasaidiane na wale wengine na tujue jinsi tutajenga ghorofa ambayo tutakuwa tunakodi hiyo ghorofa haitakuwa inatusaidia tu katika jamii, bali itakuwa inapanua biashara mingi ambayo itatuunganisha kama jamii. Tukipata fedha zaidi tunafungwa biashara zaidi ndiposa tuweze kuinuwana mmoja na mwingine. Na siku moja nikakaa na jamii chini kando na kujenga ghorofa ukasema. Sisi kama wakulima na tuko na mashamba pengine makubwa kidogo kuliko watu wengine. Nilazima tukae chini tuanze kulima haya mashamba kwa pomoja, tuweze kuwa wazalishaji wa vyakula vingi ambavyo vitatusaidia katika kuviuza na hata vitusaidie katika kuendesha maboma yetu. Na tukakubaliana na jami walikuwa na wazo moja nzuri sana na ikakua ni nzuri. Jamii zote wakaachilia shamba zao na tukaongezea hata shamba ya kukodi na tukapata wahisani ambao walitusaidia hata na jejembeo ya kufanya shughuli ya shamba ambapo tulirekodi kwa kukua na mazao mengi katika ule mji ambao tulikuwa tunaishi ambapo watu walikuja kuiga mfano kutoka kwetu, jinsi tunafanya ukulima mzuri. Kumbe ilikuwa tu ni kukaa chini, kushauriana, kuamua kufanya kitu kwa moyo mmoja kwa pamoja na kukua na malengo ya kimileni ambayo yatatusaidia sisi wote. Kuanzia hapo tulianzia kufanya ukulima mkubwa mkubwa ambapo tulikuwa tunapata wahisani tofauti tofauti wale ambao walikuwa wanatusaidia pengine kwa tingatinga wanatusaidia kwa jejembeo, wanatusaidia kwa mbolea na vitu ambavyo vinahitajika kwa shamba. Na kuanzia hapo mimi nilikuwa mshauri nasaha wa jamii. Tulikuwa tunaitana, tunataniana, tunacheka pamoja. Tunaanza kusuluhisha mambo pengine ambayo yako miongoni mwetu huenda mtu mmoja alionea mwingine gere, mwingine akatusi mwingine, tunakaa chini tunasuluhisha mambo na tunasema haya ni mambo ya kawaida yatupasa tusuluhishe mara moja na tumalize kabisa. Kwa sababu miongoni mwetu tukianza kushika pesa tusiwe ni watu wa madharau ama watu wa kujivuna bali nasi pia tukue na mkono wa kurudishia watu wengine ambao wanatuangalia nasi pia tuwafunze jinsi ya kuzoa na kutafuta pesa. Na takuwa ni baraka kubwa sana kwetu. Hivyo ndivyo tulikuwa kama jamii.

Kla asubuhi ninapoamka ni desturi ambayo huwa nimeishikilia tangia utotoni. Cha kwanza kabisa mimi ninapoamka huwa naosha uso, baada ya kuosha uso, nitandike kitanda, nihakikishe kitanda kiko sawa, baada ya kutandika kitanda, nifanye usafi wa nyumba jumla. Kama dakika ishirini hivi ndakuwa nimemaliza alafu nioshe vyombo ambavyo nilikulia ugali jana yake. Baada ya kumaliza hayo yote niende nifanye zoezi na dakika salasini ambapo ndakimbia juu chini. Kama kilomita tano hivi alafu nikirudi nioge niandae kiamshakinywa ninywe. Baada ya kukunywa kile kiamshakinywa, ndiposa, ndaanza kujua ni nini, ndaanzia kufanya siku hiyo. Na hiyo imekua ni desturi ambayo nilianzia, kuanzia nikuwe mtoto mdogo, nilikuwa nahakikisha kila asubui lazima nikuwe na ratiba ambayo ilikuwa ikiniongoza kama ramani. Na kwa kupelekea hivyo hiyo desturi imenisaidia sana pakubwa kufanikiwa maishani mwangu kwa sababu wanasema siku njema huonekana asubui na ni kweli kabisa siku njema huonekana asubui na mara mingi watu wanapuuzilia wakidhani siku njema haionekana asubui lakini kwa hakika ni kweli kabisa siku njema huonekana asubui. Na kila asubui ninapoamka huwa naona mabadiliko makubwa sana nikizingatia yale ambayo nimeandika kwa ratiba kama vile tu nikiamka asubui ninawe uso nitandike kitanda nioshe nyumba nihakikishe vyombo viko safi niende zoezi na baada ya zoezi nikuje nione cha kufanya. Na hiyo ilinisaidia kwa sababu hapo nyuma nilikuwa na mwili mzito hata singeeza kukimbia. Na mwepesi nikifanya shughuli zangu zozote zile. Na hata nilikuwa naelezea marafiki zangu juzi, jinsi ya kujipanga unapoamka asubuhi kwa sababu kwangu ni kawaida sasa walikuwa wananiuliza wewe huwa unafinikiwa namna gani kwa sababu huwa tunaona unafika kazi mapema hatujawai ona nguo umerudia ama ni chafu. Na kila mara huwa tunakuona na kiatu yako, kimepigwa rangi, ni safi kabisa. Nikawaambia hapana, lazima ukuwe na ratiba ambayo inakuongoza kwa shughuli zako za kila siku na kila asubui. Sasa walikuwa wananiuliza, ni vipi wewe huwa unafanikiwa. Nikawaambia, cha kwanza kabisa ukiamka asubui. Amka asubui, tandika kitanda kama ni kutandika kitanda. Ama uanze kwa kuosha uso kwanza, urudi utandike kitanda, usafishe nyumba na uhakikishe umepiga deki vizuri kabisa na umeosha vyombo vyote na hata ikiezekana kitu cha kwanza kabisa amka umshukuru mola kwa uhai kwa kukuamsha kwa sababu wengi wametamani kuamka lakini hawakuwezeshwa kwa sababu ilifikia kikomo chao wasiamke asuubi lakini kwangu limekua ni jambo nzuri sana. Kwa sababu kwa kawaida yangu, mimi nikiamka asubui, huwa nahakikisha nimefanya hizo shughuli zote. Na kidogo nisahau kitu lakini nimekumbuka, nikiamka kila asubui, cha kwanza kabisa inakua ni kumshukuru mola. Kwa sababu, sahi mambo ni mengi. Ata unaeza amka hiyo asubui na usikuwe na nguvu ama ukuwe mgonjwa. Lakini ninapofanya mambo yangu kuna siku nilichelewa nikapika chai lakini chai yenyewe sikunywa kwa sababu nimechelewa kazini. Nikaaza kujiuliza, na nilikosea wapi, nikakumbuka kumbe kuna mtu ambaye alinipigia simu asubui. Na kwa kawaida yangu nilikuwa nimezoe, nilikuwa nimezoea, nisishike, simu yoyote ndiposa nisiharibu, mipangilio yangu ya asubui. Hapo ndipo ilinigharimu hata kutokunywa chai kwa sababu masaa yangu yalikuwa yamefika ya kuenda kazi nikaacha hiyo chai na nikakuja nikarudi jioni nikainywa kwa sababu ningeinywa ingenipunguzia masaa ya kazi na kidogo ingeleta shida na hapo kama naeza kueleza marafiki zangu ama vijana wenzangu ni lazima ukuwe na mipangilio kila asubuhi unapoamka ni lazima ukuwe na lengo la kutimiza ndiposa mambo yako yasonge.